Napenda kupanda mboga shambani, leo nitapalilia bustani yangu, nyanya zinonekana zinakua vizuri, tangawizi na vitungu pia vinyendelea sawa, kazi hii inanipa amani ya moyo, ninapokuwa shambani, ninasahau masumbufu ya kila siku, ninafurahia kuona mimea ikikuwa, nikama kulea watoto, lazima ninyunyuzie maji leo, juwa limekua kali, nitavuna nyanya wiki ijayo, zimeiva, naomba nipande pia mahuwa mengine ili bustani iwe nzuri zaidi. Shuguli hii ni burudani yangu bora.

Nahitaji kupumzika kidogo, wiki hii imekuwa ngumu sana. Nitakaa nje kwenye baraza, nichukue hewa safi. Anga ni zuri leo, hakuna mawingu. Nitakunjua mikono na miguu, mwili unauma kidogo. Labda nitanywa chai ya moto, kupunguza msongo wa mawazo. Nitazima simi yangu kwa muda, siwezi sikia kelele za baru wa pepe. Wakati wa kupumzika ni muhimu kama wakati wa kufanya kazi. Naomba niwe kimya tu, nisikize sauti za asili. Ndege wanaimba, upepo unavuma taratibu, hi ndiyo amani ya kweli.

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga milango. Je, nimeweka makengele ya saa nne asubuhi? Hebu niangalie. Ndio imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu, isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha, mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu. Usiku mwema.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

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana. Kuna samaki kwenye jokofu, nilimununua jana, nitaupika na nazi. Watoto wanapenda mchuzi wa nazi. Ninahitaji limau na tangawizi kumtia latha. Je, niandae ugali au wali nathani wali ni bora. Unaiva haraka, nitakata vitungu vidogo vidogo. Na pilipili pia, samaki lazima uwe na latha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri, nitapika pole pole, wala haraka sana, chakula kinapopikwa kwa upendo na subira, huwa kitamu zaidi, nitaita wote tulilale pamoja.